Ndiyo, napenda sana kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunipa mtazamo mpana kuhusu mambo mbalimbali. Maoni ya watu hunisaidia kuelewa jinsi wengine wanavyo fikiri, wanavyo hisi na wanavyo tafsiri habari au uzoefu fulani. Mara nyingi ni naposoma makala kutazama video au kutafuta tarifa kuhusu bidha au huduma mimi huangalia pia sehemu ya maoni ili kuona mitazamo tofauti kutoka kwa watu tofauti. Hii hunisaidia kufanya maamuzi yenye ufahamu zaidi badala ya kutegemea tarifa moja tu. Pia napenda kusoma maoni kwa sababu ya naweza kuwa chanzo cha kujifunza. Watu wengi hushiriki uzoefu wao binafsi, ushauri au maarifa ambayo hayapo kwenye maudhui ya awali. Wakati mwingine hukutana na maoni ya naonifanya nifikirie kwa undani zaidi au kubadili mtazamo wangu kuhusu jambo fulani. Hata ninapokutana na maoni yanayopingana na mawazo yangu, mimi hujaribu sana kuyasoma kwa akili wazi ili nijifunze kitu kipia. Hata hivyo, ninajua kuwa si maoni yote mtandaoni ni sahii au yenye kujenga. Kwa hivo, mimi huchagua kwa makini ninayo zingatia ni kiepuka mijadala yenye chuki au taarifa zisizo za msingi. Kwa ujumla, napenda kusoma maoni mtandaoni kwa sababu hunisaidia kupanua uwelewa wangu, kuboresha mamuzi yangu na kuendelea kujifunza kutoka kwa wengine.

Wazozuri ni lilo nalo kwa siku ya leo ni kutumia muda kidogo kujiboresha hata kama ni kwa hatuwa ndogo sana. Sio lazima mtu afanye jambo kubwa ili ajihisi amefanikiwa. Hata kusoma kurasa chache za kitabu, kujifunza ujuzi mdogo mtandaoni, au kupanga kazi za kesho kunaweza leta tofauti kubwa kwa muda mrefu. Leo unaweza kuchagua kufanya kitu kimoja kita kacho kufanya uwe bora kuliko uliyokuwa jana hata kama ni kwa asilimia ndogo. Pia na dhani ni siku nzuri kujitunza kiakili na kihisia. Katika shughuli za kila siku maranyingi tunajisa hao na kujiweka nyuma ya kila mtu mwingine. Leo unaweza kuchukua dakika chache kupumua, kutafakari au kuandika mambo matatu unayo ya shukuru. Hii inaweza kubadilisha kabisa hali ya mwe wako. Samahani, ninamanisha, hii inaweza kubadilisha kabisa hali ya mwe wako na kukupa nguvu mpia kuendelea na majukumu yako. Zaidi ya hayo, wazolangu zuri ni kumtendea mtu mmoja wema kwa makusudi. Inaweza kuwa kwa neno la faraja, msaada mdogo, au tabasamu la dhati. Maranyingi hatujui ni kiasi gani kitendo kidogo kinaweza kubadlisha siku ya mtu mwingine. Kwa kufanya jambo la kujiboresha, kujitunza na kuatendea wengine wema, siku ya leo inaeza kuwa yenye maana zaidi na yenye matokeo chanya kwa wewe na kwa walio kuzunguka.

Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya kwa sababu ninaona chakula kama njia ya kubundua dunia kwa ladha. Kila chakula kipya nina chojaribu hunipa uzoefu tofauti kuanzia viungo, harufu, hadi na mna kinavyo tayarishwa. Hunifanya nijifunze kuhusu tamaduni za watu wengine kwa sababu maranyingi chakula hubeba historia mila na mtindo wa maisha wajamii fulani. Hivyo, kuonja chakula kipya si swala la kushiba tu, bali ni kujifunza na kufungua akili. Pia, napenda kujaribu vyakula vipya kwa sababu hunisaidia sana kupata ladha ni nazozipenda ambazo sikuwa nazifahamu awali. Wakati mwingine, unaweza kubundua mchanga nyiko wa viungo au mbinu ya upishi inayokufuraisha kuliko ulivyo tarajia. Hii hunifanya nisichoke na chakula cha aina moja kwa sababu kila wakati hii hunipa msisimuko wa kutafuta mapishi mapya au kutembelea maeneo mapya ya kula. Hata hivyo, huwa na chagua kwa busara. Hasa ni kizingatia afya na ubora wa chakula. Sipendi kula tu kwa majaribio bila kujali mwili wangu. Kwa ujumla, kupenda kujaribu vykula vipya kuna nipa furaha, kuna panua mtazamo wa ladha na kuna unanifanya nifurahi zaidi utofauti uliopo kati ya dunia na chakula.

Napenda zaidi mikutano ilio fupi, yenye lengo wazi na ilioandaliwa vizuri. Mkutano unapokuwa na agenda inayoeleweka, unaheshimu muda wa washiriki na kufanya majadiliano yawe na muelekeo. Nathamini mikutano ambayo inaanza kwa kueleza madhumuni, inaendelea kwa hoja muhimu na kuitimishwa kwa maamuzi au hatua zinazofuata. Aina hii ya mkutano hunifanya nihisi kwamba muda wangu umetumika kwa manufaa na kwamba kila mtu amechangia kwenye matokeo. Pia napenda mikutano ilioshirikishi na yenye mawasiliano ya wazi. Inapendeza pale kila mshiriki anapopewa nafasi ya kutoa mawazo kuuliza maswali au kupendekeza suluhisho. Mazingira ya heshima na kusikilizana huchochea ubunifu na husaidia kupata maamuzi bora. Mikutano ya aina hii hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu si msikilizaji tu. Zaidi ya hayo, napenda mikutano ilio yenye vitendo kuliko nadharia tu. Narudia tena, zaidi ya hayo, napenda mikutano ilio yenye vitendo kuliko nadharia tu. Ninapenda pale ambapo baada ya mjadala kuna majukumu ya samahani. Ninapenda pale ambapo baada ya mjadala kuna majukumu yanagawiwa wazi muda wa utekelezaji unawekwa na matarajio yanabainishwa vyema. Kwa kumalizia, mikutano ninayopenda ni ile inayoheshimu muda, ina lengo, inahusisha washiriki wote na inaacha kila mtu akijua nini kifanyike baada ya hapo.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya kahawa mpya iliyochemshwa. Kila ninapoinusa hunipa hisia ya utulivu, uhamisho wa akili na mwanzo mzuri wa siku. Ni harufu inayonifanya nijisikie niko tayari kuanza shuguli zangu kwa nguvu na umakini. Iwe ni asubuhi mapema au wakati wa mapumziko, harufu ya kahawa huniletea hali ya faraja na kunifanya nihisi kama niko hali salama na tulivu. Ninapenda harufu hii pia kwa sababu inanihusisha na wakati wa kutafakari na kupanga mawazo. Mara nyingi kahawa huja pamoja na kusoma kuandika au kufanya kazi inayohitaji umakini. Harufu yake hunisaidia kutulia kuondoa msongo wa mawazo na kuzingatia kile kilicho mbele yangu. Zaidi ya hayo hunikumbusha mazungumzo mazuri na watu na wapenda kwa sababu mara nyingi hukaa na kikombe cha kahawa tukizungumza au kushiriki mawazo yetu. Kwa ujumla, harufu ya kahawa si tu harufu ya kinywaji bali ni alama ya utulivu, mwanzo mpya na muda wa kujijali. Ndio maana kila ninapoinusa nahisi faraja ya ndani na hamasa ya kuendelea na siku yangu kwa moyo mwepesi na akili ilio wazi. Kabisa.

Mazoezi yangu ya kila siku ni rahisi lakini ya mara kwa mara kwa sababu ninaamini zaidi katika udhibiti kuliko kufanya mazoezi makali mara chache. Kila asubuhi au jioni hutenga takribani dakika 20 hadi 30 kwa ajili ya kusogeza mwili wangu. Mara nyingi huanza na mazoezi ya kunyosha misuli ili kuandaa mwili, kuondoa ugumu na kuzuia maumivu. Baada ya hapo, hufanya matembezi ya haraka kukimbia kwa mwendo wa kawaida au mazoezi ya nyumbani kama kuruka kamba ya ile inaitwa kwa lugha ya kimombo push-ups na mengine. Mazoezi haya hunisaidia kuboresha afya ya moyo, kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Baada ya kufanya mazoezi, mimi huhisi mwili wangu ukiwa mwepesi na akili yangu ikiwa tulivu zaidi. Wakati mwingine huongeza mazoezi ya kupumua au kutafakari kwa dakika chache, jambo linalonisaidia kujipanga kifikra na kuanza au kumaliza siku kwa utulivu. Sihitaji vifaa vingi, kinachonihamasisha zaidi ni kuona mabadiliko madogo lakini ya uhakika katika afya na nishaki yangu. Kwa ujumla, mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha. Hunijengea nidhamu, hunifanya nijisikie mwenye nguvu, na hunisaidia kudumisha afya ya mwili na akili kwa muda mrefu.

Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini kwanjia ya heshima, yenye busara na inayolenga kujifunza badala ya kubishana. Naona siasa kama jambo linaluguza maisha ya kila mtu, kwanzia elimu, afya, ajira, hadi, usalama. Kwa hivo, kuzungumzia siasa unisaidia kuelewa jinsi maamuzi ya viongozi yanavyoathiri jamii na mustakabali wa nchi. Ninapofatilia mijadala ya kisiasa au kusikiliza mitazamo tofauti na hisi ninaongeza ufahamu wangu na kuwa raia mwenye ufahamu zaidi Hata hivyo siasa inaweza kuwa mada nyeti hasa inapohusisha hisia imani au tofauti za mitazamo napenda kuzungumza kuhusu ndio maana napenda kuzungumza samahani, wacha nirudie ndio maana napenda kuzungumza kuihusu kwa utulivu na kueshimu maoni ya wengine hata kama sita kubaliana nayo. Naamini kwamba kila mtu anahaki ya kutoa mawazo yake na kupitia majadiliano ya wazi, tunaweza kujifunza mambo mapya au kuona jambo kwa mtazamo tofauti, sipendi mijadala inayogeuka kuwa matusi, chuki au kugawanya watu. Napenda kuzungumza kuhusu siasa pale ambapo lengo ni kuelewa, kubadilishana mawazo na kutafuta suluhisho si kushindana nani yuko sahihi zaidi. Kwa kufanya hivo, siasa inakua chombo cha kujenga ufahamu na kuahamasisha watu kuwa na mchango chanya katika jamii.

Ninalea nywele zangu kwa utaratibu wa mara mbili hadi tatu kwa wiki kulingana na shughuli nilizofanya na hali ya nywele zangu. Siamini katika kuosha au kuzitunza kila siku bila sababu. Kwa sababu kufanya hivo kunaweza kuondoa mafuta ya asili ambayo hulinda na kulainisha nywele. Badala yake, huchagua siku maalum za kuosha kupaka mafuta au krimu na kuchana kwa uangalifu ili kuhakikisha nywele zangu zinabaki zikiwa safi, zenye afya na zenye muonekano mzuri. Kila ninapolea nywele uhakikisha nazitunza kwa upole na umakini. Hutumia bidhaa zisizo kali kuosha kwa maji ya vuguvugu na baadaye kupaka mafuta au krimu ili kuzuia ukavu. Wakati mwingine pia hufanya matibabu ya ziada kama masaji ya kichwa au kuzuia nywele kwa kutokana na maji machafu ili kuimarisha mizizi na kuzuia kukatika kwa nywele. Hii husaidia kudumisha afya ya nywele na kufanya ziwe na muonekano nadhifu Kwa ujumla, ninachukulia kulea nywele kama sehemu ya kujitunza Sio sio swala la muonekano tu, bali pia ni njia ya kujiheshimu na kujisikia vizuri Kwa kuzingatia ratiba ya mara mbili hadi tatu kwa wiki na kutumia mbinu sahihi Ninaweza kuhakikisha nywele zangu zinabaki zikiwa na afya na kunifanya nijiamini kila siku.

Nchi ningependa sana kutembelea ni nchi ya Japan. Inanivutia kwa sababu inaunganisha teknoloja ya kisasa na tamaduni za kale kwa njia ya kipeke. Ningependa kuona mji mkubwa wao kama Tokyo yenye maendeleo ya hali ya juu, lakini pia kutembelea maendeleo ya kistoria kama Kyoto yenye maekalu, bustani na majengo ya kitamaduni. Vile vile, ninavutiwa na nidhamu ya watu usafi wa mazingira na heshima wanayonesha katika maisha ya kila siku. Ningependa kuonja vyakula vyao vya asili kama sushi na pia kujifunza zaidi kuhusu mila zao. Kwangu, kutembelea Japan kungekua safari ya kujifunza, kuvutiwa na utofauti wa utamaduni na kupata uzoefu wa maisha tofauti kabisa na nilio yazoea.

Maranyingi asubuhi napenda kula chakula rahisi lakini chenye afya ambacho kina nipa nguvu ya kuanza siku. Kwa kawaida, huchagua chai au kahawa pamoja na vitafunwa kama mkate wa ngano, mayai au uji. Mchangaliko huu hunisaidia kushiba bila kunifanya nijisikie mzito na hunipa nishati ya kufanya kazi au kusoma kwa umakini. Ninapojihisi nimechoka au nina siku ndefu mbele yangu huongeza tunda kama ndizi, chungwa au paipai ili kupata vitamini na kuongeza nguvu mwilini. Napenda pia kubadilisha mara kwa mara ili nisichoke na aina moja ya kifungua kinywa. Wakati mwingine hula mayai ya liochemishwa, viazi vitamu au uji wa nafaka kama shayiri, hasa ninapotaka chakula kinachodumu tumboni kwa muda mrefu. Ninajaribu kuepuka vyakula vyenye sukari nyingi asubui kwa sababu unifanya nihisi nguvu kwa muda mfupi tuu halafu kuchoka haraka. Kwa kumalizia, kile inachokula asubuhi huwa kinalenga kunipa nguvu, kuimarisha afya na kuniandaa kwa shuguli za siku nzima. Inamini kuwa kifungua kinywa kizuri huweka msingi mzuri sana wa siku yenye mafanikio.

Ninajaribu kusaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini za maana kulingana na uwezo wangu na mazingira ninayoishi. Kwanza napenda kusaidia kwa kutoa muda wangu wakati ninapopata nafasi mimi hujihusisha na shughuli za kijamii. Kama kusaidia katika matukia ya usafi wa mazingira, kushiriki kwenye miradi ya vijana au kwasaidia majirani wazee na watoto kwa kazi ndogo ndogo. Na amini kwamba hata msaada wadakika chache unaweza kuleta tofauti kubwa kwa mtu mwingine. Pili, mimi husaidia kwa kushiriki maarifa na kuhamasisha wengine. Ninapojifunza jambo linaloweza kunufaisha watu kama ushauri wa afya, elimu au steady za maisha hujitaidi kulishiriki kwa marafiki, familia au mitandaoni kwanjia chanya. Wakati mwingine namsikiliza mtu anayepitia changamoto na kumpa neno la faraja au ushauri wa kujenga. Kusikiliza na kuelewa pia ni aina ya msaada. Mwisho, ninajitahidi kuwa mfano mzuri wa muenendo kuheshimu wengine, kutenda kwa uaminifu na kuepuka vitendo vinavyoweza kudhuru jamii. Naamini kuwa, samahani, ninaamini kuwa kwa kuchanganya vitendo vidogo vya wema kushiriki maarifa na kuishi kwa maadili mema naweza kuchangia katika kujenga jamii iliyo bora yenye mshikamano na inayojali kila mwanachama wake.

Ilipokuwa utotoni nilipenda sana kucheza na kuchunguza vitu vipya. Muda mwingi nilikuwa nikicheza na marafiki iwe nimpira kukimbia au michezo ya kubuni kama kujenga nyumba za udongo na kucheza kuigiza. Michezo hii haikuwa tu ya burudani bali ilinifundisha kushirikiana, kuvumiliana na kutatua matatizo kwanjia rahisi. Nilifurahia sana kuwa nje nikitumia nguvu zangu na kujifunza kupitia vitendo. Pia nilipenda kusikiliza hadithi na kusoma vitabu vilivyokuwa karibu nami. Hadithi za mashujaa wanyama au maisha ya watu wengine zilinifanya nifikiria sana na kuota kuhusu mustakabali wangu. Wakati mwingine, nilijaribu sana kuiga kile nilichokiona au kukisoma kama kuandika hadithi fupi, kuchora au kuigiza mbele ya marafiki. Hii ilinisaidia kukuza ubunifu wangu na kujiamini. Kwa ujumla, kile nilichopenda kufanya utotoni kilini jenga kwa namna nyingi, kilini fundisha kudhamini urafiki, kuwa mudadisi na kufurahia mambo madogo madogo maishani. Hata sasa, bado ninadhamini madili hayo ya utotoni kama kucheza, kujifunza na kuona dunia kwa macho ya udadisi na matumaini.

Muziki ninausikiliza mara nyingi ni muziki wa utulivu na unaotia moyo kulingana na hali ya siku. Mara nyingi napenda nyimbo za kuabudu, muziki wa ibada au nyimbo za kusifu ambazo zina ujumbe mzuri na unaoguza moyo. Aina hii ya muziki hunisaidia kutulia, kufikiria kwa utaratibu na kupunguza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu kazini. Ninapohitaji kuzingatia, muziki tulivu hunifanya nikae kwenye hali ya umakini bila kuvurugwa. Wakati mwingine pia, mimi husikiliza muziki wa kuhamasisha, hasa ninapohitaji nguvu au motisha. Nyimbo zenye maneno chanya na midundo yenye nguvu hunifanya nijisikie ninaweza kushinda changamoto na kuendelea mbele aina hii ya muziki aina hii ya muziki hunifaa sana ninapofanya mazoezi kusafiri au kufanya kazi zinazohitaji nishati. Kwa ujumla, siishi kwenye aina moja tu ya muziki napenda kuchagua muziki kulingana na hisia na shughuli nilizo nazo kwa wakati huo. Kwangu, muziki si burudani tu bali ni sehemu ya maisha yangu inayoni inua kunituliza na pia kunisaidia kujieleza zaidi.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha mziki hasa kwa sababu hunipanjia ya kujieleza na kupumzika. Ingawa si mtalam, ninapofanya mazoezi au au kuguza ala na hisi kama mawazo yangu ya natulia na hisia zangu zinapata sauti. Kupiga chombo hunisaidia kuachilia msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie nipo karibu zaidi na mziki ninaupenda. Pia napenda kwa sababu hunifundisha ni dhamu na umumilivu. Kujifunza wimbo au mbinu mupia kuna hitaji muda na mazoezi lakini kila ninapopata maendeleo madogo hunipa furaha kubwa sana. Zaidi ya yote kupiga chombo hunifanya nifrahie mziki kwa undani zaidi siyo kusikiliza tu bali kushiriki. Kwangu ni burudani yenye maana na chanzo cha utulivu wa ndani.

Jambo la dini lililo muhimu kwangu zaidi ni imani inayoniongoza kuishi kwa maadili mema. Dini hunifundisha kuwa na heshima kwa wengine, kuwa muaminifu, kuwa na huruma na kutenda mema hata pale inapokuwa vigumu. Imani hunipa mwelekeo waki maadili na kunisaidia kufanya maamuzi yenye busara katika maisha ya kila siku. Pia, dini ni muhimu kwangu kwa sababu hunipa nguvu ya ndani na matumaini. Wakati wa changamoto, huleta faraja utulivu wa moyo na kunikumbusha kwa mba maisha ya nakusudi zaidi ya matatizo ya sasa. Kupitia sala tafakari au ibada mimi uhisi ninaunganishwa na kitu kikubwa zaidi yangu Kwa jumla dini kwangu si desturitu bali ni muongozo wa maisha unaonisaidia kuwa mtubora kuhishi kwa amani na kuwatendea wengine kwa upendo na haki.